Unakaa hadi saa ngapi usiku Kila ukiwa usiku inategemea na Kuna siku nyingine nawai kulala Kuna siku nyingine nachelewa kulala ila inategemea na na kazi au na shughuri Inaoifanya kwa usiku muda mwengine nalala saa mbili mda mwengine saa tatu mda mwengine saa nne siku nyingine nalala saa moja siku nyingine saa kuanzia sana sana nakuwa kuanzia saa nne saa tano, saa sita, au saa saba inategemea na na siku na kazi kama unavyojua hizi kazi za mtandao mda mwengine usiku mtandao unakuwa umetulia watumiai wanakuwa sio wengi ndo unakuwa mda mzuri wa kufanya kazi na hivyo siku kama hizo usiku kama uo mara nyingi huwa nachelewa kulala ndio swali ulioniuliza hapa unakaa hadi saa ngapi usiku hiyo jibu lake inategemea na na siku yenyewe. Siku nyingine nachelewa sana kulala kutegemea na kazi siku nyingine nachelewa sana kulala siku nyingine nawahi kulala siku nyingine hivyo hivyo hutegemena na kazi siku hiyo nalala kuanzia siku nyingine saa nne siku nyingine saa tano siku nyingine saa sita siku nyingine hadi saa saba saa nane uko nalala ndio hiyo unakaa hadi saa ngapi usiku pia inategemeana na siku siku nyingine inakuwa saa nne naenda kulala siku unyingine saa tano naenda kulala siku nyingine hadi saa sita nalala au siku nyingine hadi saa saba hata saa nane usiku naenda kulala hivyo nategemeana na mda wa siku hiyo unakaa.